Mji ambao ningetamani kuutembea ulimwenguni ni mji wa New York. Ningetamani kuona jinsi wanavyoishi humo kwa sababu yasemekana kuwa ni moja ya miji ghali kabisa duniani kuishi. Kodi ni iko juu na bei pia ya chakula pia iko juu. Ningetamani lakini watu bado wanang'ang'ana na wanaeza kutajirika katika huo mji Ningetamani pia kujua ujanja ama ujuzi ambao wanautumia wanaoishi huko.

Mimi hufuata timu ya Manchester United kwa kuwa naipenda. Nimeishi kuipenda, babangu pia alikuwa anaipenda. Kwa hivyo nilelewa ni kipenda kushabikia timu hii. Hata kama kwa season katha ambazo zimepita. Misimu katha ambazo zimepita, hatuja kuwa tukipata nambari mzuri ama kushinda kikombeo yote. Lakini bado na washabikia bado nawaaminia.

Mimi hujaribu kunywa angalau lita nane za maji kila siku Hili nihakikishe kuwa ninaeza kukuwa na afya mzuri na viungo vyote vya mwili vimepata damu ambayo ni freshi, Kwa kuwa maji yasaidia pia kusaidia kutoa vitu ambavyo havihitajiki mwili ni kupitia jasho mkojo na pia kinyesi.

Habari mtandaoni napenda kusomea kupitia kwa mtandao unaoitwa X kwa kuwa naweza kupata habari ambayo ni nyeti ambayo haiingizi fikra kwenye magazeti ama kwenye televisheni.

Kwa kawaida, mimi ni mtu ambaye napenda usafi. Kwa hivyo, mi hung'ang'ana ama hujaribu kusafisha vifaa vyangu, vya kikazi ama vyombo nyumbani ama nguo zangu ama nyumba yenyewe mara mingi iwezekanavyo.

Nafikiri msimu ambao unapendwa sana kwa mwaka ni msimu wa December ambapo tunasharekia Christmas ama ukipenda kuzaliwa kwa Yesu. Alafu baada siku kama saba hivi tena tunasharekia mwaka mpya ambapo tunangia januari. Kulingana mimi hundo msimu ambao unapendwa sana katika mkua wa Afrika mashariki.

Ndiyo, nimenunua tikiti za Tukio kadhaa, lakini Tukio ambayo nilifurahia ama ili nirithisha zaidi ni Tukio la Koroga Fest ambalo lilifanyika mnamo mwaka wa 2019 nafikiri Koroga Fest ilikuwa Tukio ambayo sitawai lisahau.

Ndiyo napenda muziki wa jadi, na kama ukitazama mimi ni mluya, na katika tamaduni zetu, tunamuziki ambao unaitwa Isukuti, unachezwa kwenye harusi, kwenye matanga, watu wakijivinjari, na ni muziki mtamu kwa sababu unatumia ngoma, na ala kadhaa za kita maduni ambazo zinafanya inakua, ni kama inatuunganisha na mababu zetu na wale wali opo na wali okufa kwsababu imebeba tamaduni zetu kwa kiini.

Ndio, napenda kuoga kwa maji ya moto. Kusema ukweli, tangu utotoni sijawahi kuoga kwa maji baridi. Pengine mara kadhaa sana, mara chache sana. Na ni ile sikuwa na solution nyingine ikabidi. Lakini kwa miaka mingi ya maisha yangu nimeoga na kwa kutumia maji moto.

Kumbu kumbu nzuri ambaye ninayo kutoka utotoni naeza chagua. Siku ambayo niliweza kujua kuendesha baiskeli bila kuhitaji kusaidiwa na mtu yoyote. Singengoja kutumwa dukani ama kutumwa mahali popote ama ifike masaa ambayo nitaruhusiwa kutoka nje niende kucheza na watoto wenzangu. Kwa kuwa ningeweza sasa kushindana kucheza mashindano ya kuendesha baiskeli pamoja nao.

Naam naweza sema programu ya simu ambayo naitumia kila siku ni WhatsApp. Kwa muda mrefu, hiyo ndio njia mbayo ama namna ambayo, nimeweza kupata kazi kutoka kwa wateja wangu. Kwa hivyo ni chombo mbacho nakitumia sana na nakihitaji sana ili niweze kuendeleza miradi zangu na kujulia familia hali na kuongea na marafiki pia.

Inabidi kutoa sadaka au michango kwa kuwa Hakuna tulichopewa duniani ambacho ni chetu kwa hivyo Kwa hivyo uwezo wa kusaidia mwanadamu mwenzako ni muhimu sana kuweza kufanya hivyo sadaka nayo tunaitoa kwa kuwa Tunajua inafanya kazi ya mungu kwa hivyo Kila wakati napopata nafasi ya kuenda kanisani na nina hela kadhaa mfukoni Lazima nitoe sadaka pia.